Ina manisha hali ya hewa si moto sana. Bali ina joto la wastani. Si baridi na si joto kali. Kwa lugha rahisi ni joto la kia si linalofa. Si la kuchoma. Au la baridi kali. Na kiswahili hutumia kuna kueleza hali ya hewa. Mfano kuna joto kidogo.

Inamaanisha taasisi ya kifedha inayohifadhi pesa, kukopesha na kutoa huduma za miamala. Kutokana na neno la kingereza bank. Na pia inaweza kumaanisha ukingo wa mto. Ingawa banki pia hutumika banki ilo neno rasmi na sanifu zaidi. Hasa katika kiswahili sanifu. Hata kama neno hili ni la kukopa toka lugha za kigeni.